Asubuhi hii niliamka mapema sana. Nikanywa chai moto kidogo. Kisha nikatoka na ngombe zangu hadi mbugani. Nimekuwa nikizichunga huku nikifuatilia simba na fisi kwa macho makini. Sasa nimerudi tu nyumbani kupumzika kidogo.

Ndiyo nagawanya takazangu kidogo kidogo na ninaijaribu kufanya iwebora siku hizi kwa kuwa kuna yale mabaki ya chakula maganda ya matunda ayo ninayaga wa kando kuna makaratasi chuma glasi makopo ayo pia ninayaga wa kando alafu kuna yale ambazo kuna yale ambayo huwezi ukarudia mara ya pili. Izo unazieka kwenye landfill ama black beam.

Ndiyo natoa sadaka na michango na mara kwa mara naona ni kitu kimoja cha muhimu sana maishani. Sisi wa Kenya tunajulikana kwa ukarimu. Kwa hiyo mimi binafsi nafanya hivi. Kila wiki ninatoa sadaka. Kukiwa na michango, labda ya marafiki au ufamilia. Ninaweza kutoa. Kukiwa na zingine pia. Ile kutoa kwa ushauri. Ama kusaidia mahala pala. Hapa na pale kununuwa nguo, vitabu, chakula, kwa wanao vihitaji. Pia hapo ninatoa.

Wakati ambapo ni na ugomvi na mtu, nafanya hivi ilikue puka kuongeza joto kupitia kiasi. La kwanza nitatulia mii mwenyewe, sipendi kujibu kwa hasira mara kwa mara. Pia nitaskiza bila kukatiza. Nitajaribu sana kumskiza mtu huyo hadiamalize. Maranyingi labda kuna hasira ama anasababu anahisi vile ambavyo anahisi. Nitazungumza pia kwa hekima na utulivu. Alafu huu, nitatafuta maele wano. Si lazima tuwe sahihi sisi wote. Nitajaribu kuona mahali tunaweza kukubaliana. Na kutafuta suluhu inayofaa kwa sisi wote wawili.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii yetu ya kwanza ni elimu kwa vijana wote. Kila kijana awe na uwezo, wa kutumia kompyuta, interneti kwa manufaa. Na pili ningependa kuona nishati safi na umeme katika kila nyumba. Miradi ya jua iwe kila mahali, vijijini kule vitongoji vidogo vidogo pia. La tatu ni kilimo cha chakula cha kutosha. Yaani kila mtu wakulima wote wawe na njia safi. Bila kemikali nyingi waweze kutoa mazao bora. La nne ningependa kuona pia mazingira masafi bila uchafuzi mitaa yetu iwe safi taka zigawanywe baharini na pia kwenye ardhi. La tano pia ningependa kuona amani na umoja. Katika jamii watu wa makabila mbalimbali, watu wa dini tofauti, watu wa umri. Umri wote wanaishi kwa upendo, hekima, bila mgogoro.